Kifaa gani cha teknolojia huwezi kuishi pasipo. Simu ya mkono ni kifaa cha teknolojia ambacho kimebadilisha maisha ya binadamu kwa kiwango kikubwa. Kwanza, simu hutumika kwa mawasiliano ya moja kwa moja kupitia kupiga simu na kutuma ujumbe fupi. Kupitia simu mimi hu huweza kuwasiliana na ndugu malafiki na wateja bila kujali umbali. Simu za kisasa zimekua kompyuta ndogo zinazo beba programu nyingi muhimu. Mitandao ya jamii kama WhatsApp, Facebook na Instagram hupatikana kwa urahisi kupitia simu. Simu pia hutumika kama chombo cha habari kwani kwani mimi hupata talifa mpya kupitia interneti. Kwa upanda wa biyashara, simu hulaisisha malipo ya kieletroniki na huduma za kifedha. Simu husaidia katika elimu kwa kutoa ufikiaji wa maktaba za kidigitali na kazi mtaandaono. Pia ni chombo cha buludani kupitia mziki, video, michezo na kitabu ya kidigitari. Simu kufanya kazi kama kamela ikiluhusu watu kupiga picha na kulekodi video kwa ulaisi. Kwa salama simu hutumika kufuatilia maeneo kupitia PDPTS na kutuo msaada wa thalula. Simu pia ni kalenda na saa zikisaidiana kupanga talatibu na kukumbusha majukumu. Katika afya simu hutumika kufuatilia hali ya mwili kupitia programu za afya na mazoezi. Simu husaidia watu kuunganishwa na huduma za serekali na taasisi mbali mbali wafanya kazi, ufanya biya sala wadogo, simu ni ofisi ya mkono inayo wawezesha kufikia wateja. Simu husaidia hunisaidia husaidia kuendeleza ujuk. Ujuzi mpya kupitia video za mafunzo na makala mitandaoni. Pia ni chomba cha ulaba kazi zaaji kikisaidia madereva na wasafili kukatika walipoelekea. Simu hufanya kazi kama banki ndogo kwa kuduma za mpesa na malipo ya kieletroniki. Mstakabali wa simu, unatalajiwa kuhusisha akili badia na teknolojia ya ukweli alisi. Kwa jumla simu ya mkononi, inakua kifaa ambacho mimi hawezi siwezi kuishi bila kwani imeganisho na kila kipengele cha maisha na kisasi. Kupitia simu wa mimi huwa naweza kuwasiliana ndugu malafiki na watia jabila kujali mbali. Mitandao wa ya kijamii kama WhatsApp, Facebook na Instagram hupatika na kulaisi kupitia simu. Simu pia utumeka kama chombo cha habari kwani mimi hupata taarifa mpya kupitia interneti upande wabiashala simu hulaisha malipo ya techno ya elektroniki na huduma ya za kifedha. Pia ni chomba cha buludani kupitia muziki, video, micheza na vitabu vya hiki digitali. Simu ufanya kazi kama kamela ukiluhusu watu kupiga, picha na kulekodi video kwa ulaizi. Usalama simu kutumika kufuatilia maeneo kupitia EPS na kutuwo msaada wa dhalula. Simu pia ni kalenda na sasa zi kisaidiana ku.

Kandanda mimi nishai kushiriki mashindano ya kandanda kandanda ni mchezo ambayo ninaipenda sana na kushiriki mashindano ni changamoto na furaha wakati mmoja kila mara ninapokuwa kwenye uwanja wa mazoezi ninahisi shauku isio elezeka sawa nahisia za msafara wa ajabu ushiriki wangu katika mashindano haujaanza gafla unahitaji maandalizi ya muda mrefu ni dhamu na moyo wa kushindana kila siku ninaji najiandaa kimwili na kiakili ili kuhakikisha kuwa napanga kutoa bora zaidi uwanjani. Nimejifunza kuwa mazoezi ya kila siku na msingi wa mafanikio yoyote katika mashindano ya kandanda. Asubuhi na pima mwili wangu kwa kukimbia kufanya mazoezi ya nguvuna kurekebisha staili ya mchezaji wangu. Kipindi cha mchana ni wakati wa kujifunza mbinu za taktiki kuangalia video za mashindano ya zamani na kupanga mikakati ya timu mazoezi ya mpira wa miguu ni muhimu sana. Sipindi yeyote kwani kila dondi pasi na mbinu ni muhimu katika mechi. Napenda kushirikiana na wenzangu. Watimu ilikuunda uhusiano dhibiti wa uwanjani. Kikundi chetu cha timu kina wachezaji wenye vipaji mbali mbali na kushirikiana na kila mmoja kunifanya niwe mchezaji bora zaidi. Kila wiki tunakuwa na mechindogo za mazoezi ili kujaribu mbinu mpyana kuimarisha mshikamano wa timu. Mashindano hayaji kwa bahati yanahitaji kujitokea kujitolea na kuzingatia kila maelezo madogo kabla ya kila mechi ya mashindano napendelea kutulia na kujiandaa kisaikolojia ili moyo wangu uwe dhabiti napenda kusikiliza muziki wenye kuhama sisha ki kabla ya mechi jambo linalo nifanya niwe na msukumo wa motisha kila mchezaji wa timu lazima ajue na fasi yake vizuri na mimi hujifunza na fasi yangu kwa makini ili timu ipate faida katika mashindano ya kandanda kila dakika ni muhimu na kila pasi inaweza kubadilisha matokeo. Hii inafanya kuwa muhimu kusalia makini hata pale wapenzi wa timu wanafurahia uwanjani. Napenda kuwa na umakini wa hali ya juu kisaikolojia na kwa masilaha yangu ya asili kila mechi ni changamoto mpya kwani wapinzani hufanya mikakati fofauti kila mara. Ushindani unakua sana na kila mechi hufundisha kila kipya kuhusu mgombea timu na mbinu za kandanda. Napenda kushilikiana na kocha wangu, kusikiliza ushauri wake na hujibu kila mbinu anaye nipendekeza. Mara nyingine napata mafunzo ya kipekee kama vile mbinu ya kufunga ngoli kupiga pasiya haraka au kuzuia masha mbulizi ya wapinzani kushiriki katika mashindano ni si kuhusu udhili tu ni kuhusu kujifunza na kuboresha kila kipengelecha uchezaji wangu. Kila timu inahitaji mshikamano na mimi napenda kuwa sehemu ya mashindano kuu. Nakisaidia wenzangu kwa kila nikisaidia wenzangu kwa kila njia napenda kuona jinsi kila mchezaji anavyofanya kazi kwa bidii jambo linalo nifanya niwe na motisha zaidi kwa kila mechi nacheza kwa moyo mmoja nikijua kwamba kila hatua inamaana wachezaji.

Mimi hupenda kucheza ngoma kwa sababu hufanya moyo wangu ujisikie fulaha. Napenda jinsi mwili unavya songea kwa halaka na kwa uhulu wakati wakucheza. Mala nyingi hucheza ngoma kuna nisedya kuwandoa uchovu wa kila siku. Napenda pia kucheza ngoma kwa sababu hufundisha nidhamu ya muiri na umakini. Mimi hupenda kucheza ngoma na familia yangu wakati wa shelehe za kiskuku au shelehe za halusi. Mala nyingine kucheza ngoma kuna nisadiya kuanganisha familia na mama rafiki. Napenda pia kushirikiana na wenzangu katika kucheza ngoma za kiufundi. Mimi hupenda aina mbalimbali za ngoma kama za kisasa za asari au za tamaduni za kienyeji. Mara nyingine napenda kucheza ngoma za kuchekesha ili kuleta furaha kwa wengine. Napenda pia kujifunza ngoma mpya kutoka kwa marafiki au walimu wangu. Mimi hupenda kucheza ngoma kwa sababu hufanya moyo wangu kuwa wenye nguvu na afya. Mara nyingine kucheza ngoma kuna nisaidia kuwa na usingizi mzuri usiku. Napenda pia kuungana na wengine katika mashindano au tamasha za ngoma. Mimi hupenda kucheza ngoma ikiwa na mziki au kupendeza unao ongeza msisimko. Mara nyingine napenda kucheza ngoma nikiwa peke yangu ili kujisikia utulivu na furaha ya ndani. Napenda pia kutumia ngoma katika njia ya kueleza hisia zangu bila maneno imi hupenda kucheza ngoma katika mechi za shule au mashindano ya shule. Mara nyingine kucheza ngoma kwa nisaidia kuwa na ujasiri wa kujielekeza mbele ya watu. Napenda pia kushirikiana na marafiki kusherehekea siku za kuzaliwa au sikukuu mimi hupenda kucheza ngoma kwa sababu hufundisha mshikamano wa kijamii na mshikamano wa kikundi. Mara nyingine napenda kucheza ngoma za jadi za kiasili ili kuhifadhi utamaduni. Napenda pia kuunda ngoma mpya kwa kutumia vichekesho na ucheshi. Mimi hupenda kucheza ngoma nikiwa kwenye sherehe za harusi au sherehe za familia. Mara nyingine napenda kucheza ngoma ili kufurahia chakula na burudani pamoja na wengine napenda pia kuona jinsi waru wanashirikian. Mara nyingine kucheza ngoma kuna nisaidia kuondoa msongo wa mawazo na stress. Napenda pia kuzingatia midundo ya mziki ili mwili wangu ushike hatuwa kwa usahihi. Mimi hupenda kucheza ngoma nikiwa kwenye mashule au vikundi vya kijamii. Mara nyingine napenda kucheza ngoma ili kujenga uhusiano wakalibu na mwingine. Napenda pia kushirikia na familia katika nggoma za shele ya a shele ya ndogo. Mimi kupenda kuchizo nggoma ni kiwa peke yangu kwa ajili ya mazwezi ya mwila. Mwala nyingine napenda kuchizo nggoma ili kubelesha utalatibu wa migu na mikono. Napenda pia kutumia ngoma kama njia ya furaha na burudani burudani bila dhala ghalama nyingi. Mimi hupenda kucheza ngoma kwa sababu hufanya kila tukio la maisha kuwa la kipekee. Maana nyingine napenda kucheza ngoma za kisasa zilizo changanya rythm ya kiasili na mziki wa kisasa. Napenda pia kujaribu mtindo mpya wa ngoma na mbinu za kipekee. Mimi hupenda kucheza ngoma nikiwa na wapenzi wa ngoma au walimu. Mara nyingine kucheza ngoma kuna nisaidia kujifunza kudhibiti mwili wangu vizuri. Napenda pia kushirikiana na wenzangu kuunda midundo mipya na maneno ya ngoma, mimi hupenda kucheza ngoma kwa sababu hufundisha mshikamano na mshikamano wa kijamii. Mara nyingine napenda kucheza ngoma ili kushiriki furaha wa wenzangu bila kiburi. Napenda pia kuandaa hafla ndogo za ngoma kwa ajili ya familia na marafiki mimi hupenda kucheza ngoma nikiwa kwenye tamasha za kijana au tamasha.

Mimi hupenda kutazama mchezo kwa sababu hunipa burudani na furaha ya kipekee. Kutazama mchezo hunifanya nijisikie huru na kuondoa mawazo ya kikazi za kila siku. Napenda kutazama michezo mbalimbali kwa mpira wa miguu ilhali na mchezo ya kikapu. Mara nyingi hutazama mchezo nikiwa nyumbani au nikiwa na marafiki. Kutazama mchezo hunifanya nijisikie kama sehemu kila kitu, tukio lenye ushindani. Napenda kuona mchezaji wakiosha vibaji na juhudi za uwanjani. Mchezo hunifundisha nidhamu subila na mshikamano mara nyingine hu hutazama mchezo pekee yangu ili nifuatilie kwa umakini. Napenda kusikiliza maelezo ya kwa chambuzi wa mchezo wakati wa mechi. Kutazama michezo hunifanya nijifunze mbinu na mikakati mbali mbali. Napenda kushangilia timu ninayoipenda kwa shauku kubwa. Mara nyingine hushangilia kwa sauti kubwa hasaa timu inapofunga mbao. Kutazama mchezo kuleta fulaha kubwa na msisimko moyoni napenda pia kushiliki mazungumzo ya michezo na marafiki zangu. Mchezo hunisaidia kujenga urafiki na watu wenye mapenzi kama yangu, mara nyingine hutazama michezo kwenye runinga au simu yangu. Napenda michezo kwa sababu huonyesha mshikamano wa timu kutazama mchezo hunifanya kujifunza kujifunza kushinda na kushindwa napenda kuona nidhamu ya wachezaji na uamuzi uwanjani mara nyingine, hutazama michezo ya kimataifa na ya ndani kutazama mchezo hunipa maarifa kuhusu tamaduni za inchi mbali mbali napenda pia kujifunza historia ya mchezo zina ninayo tazama. Mchezo hunifanya nijisikie kuwa mwenye furaha na hata nikiwa nimechoka. Mara nyingine kutazama mchezo wakati wako mapumziko au likizo. Napenda kutazama mchezo kwa sababu huni jenga kisaikolojia. Mchezo hunifundisha umuhimu wa kufanya kazi kwa pamoja. Napenda kuona juhudi za wachezaji hadi mwisho wa mchezo. Kutazama mchezo hunipa matumaini na motisha maishani. Mara nyingini kushiriki kubashili matokeo ya mcheza na marafiki. Napenda michezo kwa sababu huunganisha watu wa lika tofauti. Kutazama mchezo hunipa fulaha usio na dhalama kubwa. Napenda kushelekea ushindi wa timu ninazo ninayoipenda mara nyingine huzuni hujitokeza timu inapo shindo. Lakini mchezo lakini mchezo hunifundisha kukubali matokeo kwa amani. Napenda kutazama mchezo kwa sababu hunifanya nijisikie hai. Kutazama michezo hunifanya nijifunze mbinu na wakati mbalimbali. Napenda kushangilia timu ninayo ipenda kwa shauku kubwa mara nyingine hushangilia kwa sauti kubwa hasaa timu inapofunga bao. Kutazama mchezo huleta fulaha kubwa na msisimko moyoni. Napenda pia kushiriki mazungumzo ya michezo na malafiki zangu. Mchezo hunisaidi kulenga ulafiki na watu wenye mapenzi kama yangu. Mala nyingine kututazama mchezo kwenye luninga au simu yangu. Napenda mchezo kwa sababu huonesha mshikamana wa timu. Kutazama mchezo kunifanya nijifunze kusudi na kushinda. Napenda kuona nidhamu ya wachezaji na wa amuzi uwanjani. Mala nyingine hutazama mchezo na kimataifa na ya ndani. Kutazama mchezo kuna.

Mimi hupenda hesabu kwa sababu hunifanya natumie akili yangu kwa umakini mkubwa. Hesabu hunisaidia kufikiria kwa mpangilio na mantiki. Napenda hesabu kwa sababu kila swali lina jibu sahihi. Napofanya hesabu najisikia nikiwa makini na mtulivu. Hesabu hunifundisha umulivu na subira. Napenda kutatua maswali ya hesabu hatua kwa hatua. Hesabu hunifanya nijiamini ninapopata jibu sahihi. Napenda hesabu kwa sababu hunijenga kifika. Mara nyingi hutumia hesabu katika maisha ya kila siku. Hesabu hunisaidia kuhesabu pesa na matumizi. Napenda kuhesabu kwa sababu hunifanya nipende changamoto. Maswali ya hesabu hunifundisha kuto kata tamaa. Hesabu hunifanya nijifunze makosa yangu na kurekebisha. Napenda kusoma hesabu nikiwa na utulivu, hesabu hunisaidia kupanga muda wangu vizuri. Napenda hesabu kwasababu hunifundisha nidhamu. Hesabu hunisaidia kuelewa sayansi na teknolojia. Napenda hesabu kwa sababu hutumika katika taaluma nyingi. Hesabu hunifanya niwe makini katika maamuzi. Napenda hesabu kwa sababu hunifundisha kufikiria haraka hesabu hunijenga kwa mtu wa mipango napenda hesabu kwa sababu huongeza uwezo wa akili. Hesabu hunisaidia kutatua matatizo ya maisha. Napenda hesabu kwa sababu hunipa furaha nikifaulu. Hesabu hunifundisha umuhimu wa usahihi napenda kufanya mazoezi ya hesabu mara kwa mara hesabu hunifanya niwe mvumulivu. Napenda hesabu kwa sababu hunionyesha kuwa bidii hulipa hesabu hunisaidia katika masomo mengine. Napenda hesabu kwa sababu hunifanya nipende kujifunza. Hunipa msingi nzuri wa elimu na hunifundisha mantiki ya maisha. Hunifanya niwe na mtazamo mpya. Kwa sababu hunisaidia kupanga bajeti. Hunifundisha kupanga malengo na hunifanya nijiamini. Hunisaidia kufanya maamuzi sahihi napenda hesabu kwa sababu huniboresha kifikra hesabu hunifundisha kuwa makini. Napenda hesabu kwa sababu hunipa changamoto nzuri. Hesabu hunifanya nipende fikra napenda hesabu kwa sababu hunifanya niwe mchangamuzi mzuri. Hesabu hunisaidia kueleza takrimu. Napenda hesabu kwa sababu hunifanya nipende masomo hesabu hunijenga kiakili na kimaisha. Napenda hesabu kwa sababu hunipa matumaini ya mafanikio. Hesabu hunifanya niwe mvumilivu katika matatizo. Napenda hesabu kwa sababu hunisaidia nidhamu ya maisha. Hesabu hunisaidia kujitegemea. Napenda hesabu kwa sababu hunipa msingi wa kazi nyingi. Hunifanya nipenda kujifunza zaidi nakunifanya niwe mtu wa fikra. Hesabu huniboresha kila siku. Napenda hesabu kwa sababu ni somo la maisha. Hunisaidia kutatua matatizo ya maisha na kunipa furaha nikasahu hunifundisha umuhimu wa usahihi na mazoezi ya hesabu mara kwa mara. Hunifanya niwe mvumilivu. Napenda hesabu kwa sababu hunionyesha kuwa bidii hulipa hesabu hunipa msingi mzuri wa elimu napenda hesabu kwa sababu hunifundisha mantiki ya maisha. Hesabu hunifanya niwe na mtazamo mpana. Napenda hesabu kwa sababu hunisaidia kupanga bajeti. Hesabu hunifundisha kupanga malengo. Napenda hesabu kwa sababu hunifanya nijiamini.

Nikiwa na msongo wa mawazo na paswa kwanza kutulia na kupumuwa taratibu kupumua kwa kina wa nisaidia kupunguza msukumo wa mawazo mengi kichwani. Na paswa kutafuta sahemu tulivu ili nijipe muda wa kufikiri. Nikiwa na msongo wa mawazo na paswa kuzungumza na mtu nilie mwamini. Kushiriki mawazo hunipunguzia mzigo napaswa kujikumbusha kwamba matatizo yote yanasuluhisho. Nikiwa na msongo wa mawazo na paswa kuepuka asila na maamuzi ya araka. Na paswa kuji pa mapumziko wa ya kutosha kupumzika wa nisaidi ya akili ipate nguvu mpya niki wana msongo wa mawazo na paswa kufanya mazoezi ya mwili mazoezi hunisaidia kuondoa mvutano wa mwili na akili hapaswa kula chakula bora kunywa maji ya kutosha lisa nzuli husaidia akili kufanya kazi nzuli nikiwa na msongo wa mawazo napaswa kulala usingizi wa kutosha usingizi hunisaidia kupunguza mawazo. Hazito, napaswa kupanga shughuli yangu ili kuepuka mchangamano, kupanga muda huni saidia kupumzika presha, nikiwa na msongo wa mawaza napaswa kujipa moyo, maneno ya haya chanya huni saidia kuimani zaangu, napaswa kuepuka kukaa peke yangu kwa muda mrefu, kuwa na watu wengi hunipa faraja, nikiwa na msongo wa mawazo napaswa kusikiliza mziki wa utulivu, mziki unisaidia kupunguza mawazo na paswa kufanya kitu ni nacho kipenda shughuliza kupenda huleta furaha nikiwa na msongo wa mawazo na paswa kuepuka lawama zisizo na msingi kujilaumu huongeza msongo wa mawazo na paswa kujifunza kukubali hali niliyoma kukubali huni pa amani ya moyo. Nikiwa na msongo wa mawazo na paswa kuomba au kutafakali. Matafakali kunipa utulivu wa ndani. Na paswa kuandika mawazo yangu iliku yaelewa vizuri. Waandika unisaidia kuachilia mzigo wa hisia. Nikiwa na mzigo wa mawazo na paswa kuzingatia mambo chanya. Mawazo chanya hupunguza hofu. Na paswa kujitenga na habari zinazo ongeza wa siwasi. Kuepuka huwe kelele za mawazo huni saidia. Nikiwa na msango wa mawazo na paswa kuomba msaada wa kitalumu ki talamu ina ina pobidi kushauli wa ki talumu kuleta mwanga mpya. Na paswa kujifunza mbinuza kudhibiti msongo wa mawazo. Elimu husaidia kujilinda. Kisawe kurojie, nikiwa na msongo mawaza na paswa kujidhamani. Nikipenda kusaidia mpamba na changamoto napaswa kuwa na subila na nafsi yangu subira hunisaidia kupona polepole nikiwa na msongo wa mawazo naweza kuamin kuwa nitapona amani hunipa nguvu ya kuendelea. Mzigo hunisaidia kupunguza mawazo, na paswa kufanya kitu kinacho kipenda, sioweza penda kuleta fulano. Nikiwa na msango wa mawazo, na paswa kuepuka lawama zisizo na msingi. Kujila umu, uongeza msongo wa mawazo, na paswa kujifunza kukubali hali niliyomo, kukubali walipa amani ya moyo. Nikiwa na msangwa mawazo na paswa kuomba au kutafakali kutafakari hunipa utulivu na undani napaswa kuandika mawazo yangu ili kuyaelewa vizuri kuandika hunisaidia kuachilia mzigo wa hasira nikiwa na msongo wa mawazo napaswa kuzingatia mambo chanya. Mawazo achanya hupunguza hofu. Kuepuka kilele cha mawazo huni saidia.

Napaswa kuweka neno siri ili kulinda taarifa zangu binafsi. Nenosiri hunisaidia kuhakikisha usalama wa kaunti zangu. Napaswa kuweka nenosiri kwa sababu dunia ya kidigitali inahantari nyingi. Nenosiri huzuia watu wasiokuwa na ruhusa kuingia kwenye taarifa zangu. Napaswa kuweka nenosiri kwenye simu yangu ili kulinda falada yangu. Nenosiri hunisaidia kulinda picha, ujumbe na nyalaka zangu. Napaswa kuweka nenosiri ili kulinda. Akaunti za mitandao ya jamii. Nenosiri hunifanya nijisikie salama ninapotumia mtandao. Napaswa kuchangua nenosiri ngumu ili kuepuka kudukuliwa. Nenosiri lenye herufi, namba na alama. Huwa salama zaidi. Napaswa kuepuka kutumia jina langu kama nenosiri. Nenosiri rahisi ni, ni hatari kwa usalama wangu. Napaswa kubadilisha nenosiri mara kwa mara. Kubadilisha nenosiri hupunguza hatari ya wezi wa taarifa. Napaswa kutunza nenosiri yangu kwa siri kubwa. Kutoa nenosiri kwa watu wengi huni, unaweza kuwa hatari. Napaswa kuepuka kuandika nenosiri. Mahali pa wazi. Nenosiri linapaswa kukumbukwa lakini lisitambulike kwa urahisi. Napaswa kuweka nenosiri tofauti kwa kila akaunti. Kutumia nenosiri pamoja na akaunti zote ni hatari. Napaswa kuweka nenosiri kwenye barua pepe zangu. Barua pepe inataarifa nyingi muhimu, napaswa kuweka nenosiri ili kulinda fedha zangu wa mutandaoni, usalama wa fedha. Ni jambo la muhimu sana. Napaswa kuweka nenosiri kwenye programu za banki. Nenosiri sili kulinda dhidi ya wezi wa pesa. Napaswa kuweka nenosiri kwa sababu teknolojia inabadilika kila siku. Wadukuzi hutumia mbinu nyingi kuiba taarifa. Napaswa kuwa makini ninapotumia intaneti ya umma. Nenosiri husaidia kupunguza habari za udukuzi. Napaswa kuwafundisha wengine umuhimu wa nenosiri. Elimu ya usalama wa mtandao ni muhimu kwa jamii. Napaswa kuweka nenosiri kwenye kompyuta yangu. Kompyuta inanyaraka muhimu za kazi na masomo. Napaswa kuepuka kushiriki nenosiri hata na marafiki. Usalama wa taarifa ni jukumu langu binafsi. Napaswa kutumia uthibitisho wa ziada pale inapowezekana. Utumia za ka za ziada huongeza usalama. Napaswa kuwa muangalifu na barua pepe za ulaghai nenosiri linaweza kuibiwa kwa udanganyifu. Napaswa kuingilia mara kwa mara shughuli za akaunti zangu. Uangalifu husaidia kugundua hatari. Na pia, napaswa kuwa nenosiri kwa sababu falagha ni haki yangu. Kulinda faragha huniletea amani ya moyo. Napaswa kuwa na nidhamu ya usalama wa kidijitali. Nenosiri ni msingi wa usalama wa mtandao. Napaswa kukumbuka, kuwa nenosiri ni ulinzi wangu. Kulinda nenosiri ni kulinda maisha yangu ya kidigitari. Nenosiri. Napaswa kuwa na nidhamu ya usalama wa kidigitari. Nenosiri ni msingi wa usalama wa mtindo. Napaswa kukumbuka kuwa nenosiri. Napaswa kuelewa kuwa nenosiri ni kama ufunguo wa maisha yangu ya kidigitali. Ninosiri likivunja linaweza kusababisha madhara makubwa. Napaswa, kuwa makini ninapotumia vifaa vya watu wengine. Kutumia kifaa cha mtu mwingine bila tahadhali kinaweza kuiba nenosiri.